Maranyingi huwa napenda chai kwa sababu chai ya moto huchangamsha mwili na pia huondoa hali ya usingizi pale ambapo na kuwa nasikia usingizi. Kahawa sipendi kwa sababu inaongeza mapigwa ya moyo kwa hio naweza ikasababisha baadae nikapata tatizo ya la shinikizo la moyo au shinikizo la damu kwenye mwili wangu.

Uzoefu wakazi ulo nifundisha ni ule uzoefu wakuwae kwamuka mapema na kueza kuzingatia au kuwa na msimamo na kushikilia jambo moja. Uzoefu uo umenifanya niwe ima hata katika kufanya mambo yangu binafsi ya kila siku na hata biyashara zao.

Kipaumbele kikubwa ni kutatua changamoto na kuweza kueka uhusiano mzuri kati ya wafanya kazi. Ili kazi ziweze kufanyika kwa uweledi na ufanisi mkubwa bila kukwaza watu au bila kutaka watu wengine waweze kuumia wakati tunatafuta mawasiliano.

Mimi mara nyingi inapenda AC kwa sababu hua inatoa upepo mdogo na inatoa hali ya baridi kiasi kuamba hakuna joto lolote katika ukiwa unatumia AC. Pia lakini AC hua inamadhara inaweza kusabisha kujaa kwa maji kwenye mapafu.

Majira ninayopenda ni majira ya masika na kiangazi, na ni kwa sababu majira ya masika yananisaidia mimi mazao yangu kukua na kuongezeka. Kiangazi yanafanya nipate muda wa kuweza kuandaa mashamba yangu. Na vitu vilivo nifanya niyapende majira haya ni kutokana na shughuli ninazo zifanya za kilimo na shughuli hizo ndizo kipato changu kikubwa. Na huwa hali ya hewa wakati huo inanifanya napenda hali ya ubaridi baridi. Kwa hiyo inanifanya niwe najisikia vizuri.

Harufu naependa ni harufu ya vanila. Na vanila ni manukato ambao huwa ni kiasikia nakumbuka harufu au perrfumu ambayo mke wangu huwa anajipulizia. Na harufu hii inaonyesha inakumbusha mazingira mazuri ya kupendeza na ya kufutia.

Huwa mara nyingi natuliza kwanza akili na pia nafikiria namna ya kupunguza kazi hizo. Ili zisitufanye tuweze tukachanganyikiwa na kufanya kazi za wengine na kusahau kazi ambayo tumepewa. Kitu hicho kinasababisha niweze kupumzika na nitokane na msongo.